Rafiki wangu wa karibu ni mtu ninayemheshimu na kumwamini sana ni mwenye furaha mwaminifu na kila wakati tayari kunisaidia pale ninapohitaji msaada iwe kazini au majumbani tunapokutana huwa naongea mambo mbalimbali kutoka kwa changamato za kila siku hadi furaha na mafanikio yangu tunayoyapata. Nakumbuka tukio moja tuliposhirikiana kusaidia mwanafunzi mdogo kupata mahitaji yake ya shule. Jambo linaloonyesha jinsi rafiki huyo anavyoweza kuwa mwaminifu na mwenye moyo wa kusaidia wengine kile ninachokipenda zaidi kwake ni wepo wake wa dhati ukaribu wake na jinsi anavyonifanya nisikie salama nikiwa karibu naye mara nyingi tukikaa pamoja nahisi furaha amani, na msaada, wa kiakili na kihisia. Jambo linalo nifanya uhusiano wetu wa kipekee na wakudumu.